Habari za mtandaoni nazisoma kupitia vyanzo mbalimbali vinavyoaminika kulingana na aina ya habari ninazotafuta na umuhimu wake. Katika dunia ya sasa kidigitali, mtandao umekua chanzo kikuu cha taarifa kwa sababu ni rahisi kufikiwa, husasishwa kwa haraka na hutoa mitazamo tofauti kuhusu tukio moja. Mimi binafsi napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu hunipa uhuru wa kuchagua muda wa kusoma na ninazopenda na hata kulinganisha taarifa kutoka vyanzo tofauti. Kwanza, kusoma habari kupitia tovuti rasmi za vyombo vya habari vya ndani. Hivi ni pamoja na magazeti na runinga zinazo julikana nchini ambazo zina matoleo ya mtandaoni. Tovuti hizi hunisaidia kupata habari za kitaifa kama siasa, uchumi, elimu, afya na matukio ya kijamii. Faida kubwa ambayo hivi ni kwamba vinaelewa muktadha wa nchi vizuri. Hutumia lugha inayoeleweka kirahisi na mara nyingi hutoa habari zinazogusa maisha ya kila siku ya wananchi. Pia huwa na taarifa sahihi kuhusu sera za serikali, matukio ya bungeni na changamoto zinazokabili jamii. Pili, mimi husoma habari za kimataifa kupitia tovuti maarufu za habari za nje. Vyanzo hivi hunisadia kuelewa yanayotokea duniani, kama vile siasa za kimataifa, maendeleo ya teknolojia, mabadiliko ya tabianchi na maswala ya usalama wa dunia. Kusoma habari za kimataifa hunipanua upeo wa mwanzo na kunisaidia kuona jinsi matukio ya nje yanavyoweza kuathiri nchi yangu au bara la Afrika kwa ujumla. Pia, hunisaidia kujifunza mitazamo tofauti na kulinganisha namna vyombo mbalimbadi vinavyoripoti tukio moja. Mimi hutumia mitandao ya kijamii kama njia ya ziada ya kupata habari. Hasa kupitia kurasa rasmi za vyombo vya habari, wanahabari wanaoaminika na taasisi mbalimbali ingawa mitandao ya kijamii inataarifa nyingi mimi huwa makini sana na kuchuja habari ninazosoma humo. Situmii mitandao ya kijamii kama chanzo pekee cha habari. Bali, kama njia ya kunipasha haraka kuhusu tukio fulani, kisha nafanya utafiti zaidi kupitia tovuti rasmi ili kuthibitisha ukweli wake. Hii hunisaidia kuepuka habari za uongo au upotoshaji. Napendelea kusoma makala za uchambuzi na maoni kutoka kwa blogu au tovuti malum za uchambuzi kwa maswala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Makala hizi hunisaidia kuelewa habari kwa undani zaidi. Siyo tu kile kilichotokea bali pia sababu zake athari zake na mwelekeo wa baadae. Kupitia uchambuzi huu hua na uwezo wa kujenga mtazamo wangu binafsi kwa msingi wa hoja na ushahidi.